Mchezaji ambaye ni nampenda ni sadio mane kwa sababu ameonyesha uja siri jana, wachezaji wenzake wali kataa kuingia tena kumalizia mchezo wa Afcon lakini yeye alijitoa na kuenda kuwaambia kwamba warudi kucheza na alifanikiwa kufanya hivo kwa hio kwangu mimi ni mchezaji ambaye ni nampenda sadio mane.

Ndiyo mimi huwa natumia mitandao ya kijamii. Mara nyingi sana mitandao ya kijamii naitumia kwa ajili ya burudani, naitumia kwa ajili ya kujifunza, na pia naitumia kwa ajili ya kuwasiliana na watu mbali mbali. Natumia mitandao ya kijamii kama Instagram, Whatsapp, Facebook sio mtumizi sana lakini zamani ilikuwa natumia. Kwa hiyo pia na kuna YouTube kwa hiyo hiyo ndo mitandao ambao huwa naitumia mara kwa mara ili kupata taarifa mbalimbali.

Kwa kipindi cha saivi kulingana na utandawazi, usomaji wa magazeti umepungua. Kwa hiyo, kama mimi huwa sisomi sana magazeti, mara nyingi sana taarifa nyingi tunapata kwenye mitandao ya kijamii, ambapo waandishi wa abari, ata vituo vya television, huwa wanaeka matangazo yao huko, huwa wanaeka bali mbali mbali huko. Kwa hiyo, mimi huwa sisomi magazeti, bali huwa natumia mitandao ya kijamii kupata taarifa.

Mara nyingi sana nimefikiria kuja kufanya wazo la kujiajiri kupitia biashara. Ukiangalia saa hizii biashara ndiyo inayolipa sana kwa sababu hata njia za kutangaza pia zimekuwa na uraisi. Unaweza ukafikia watu mbalimbali kwaa kwa wakati kwa wakati yaani kwa wakati mmh. Mdogo, kwa hiyo nimefikiria sana kufanya biashara yangu, ambapo mimi nitakuwa ndiyo muendeshaji mkuu, najua najua mapato yangu yanaingia kiasi gani, kwa hiyo natamani siku moja nianzishe biashara.

Mara nyingi sana huwa najikinga na jua kali kuutumia mwamvuli au nikabu ambayo inasaidia mimi kujikinga na jua moja kwa moja. Kwa hiyo mara nyingi sana natumia mwamvuli, ili kujikinga na jua pamoja na hiyo nikabu.